Mzaro, kutoka dirishani ni upepo mdogo unaopenya kupitia nafasi dogo au uwazi wa dirisha. Mara nyingi, huleta hisia ya baridi au hewa safi kulingana na mazingira ya inje. Wakati wa asubuhi, mzaro unaweza kuleta harufu ya maua, udogo au hewa safi ya asiri. Na hivyo, kuamusha hisia za utulivu na nguvu mpya. Usiku mzaro unaweza kuleta baridi inayo hitaji mtu kujifunika vizuri au kufunga dirisha ili kudumisha joto ndani. Mzaro pia huleta sauti dogo za inje kama vile kelele za ndege, upepo ukipiga majani au hata mvua ikinyesha ambazo huongeza hali ya kutulia na kuunganisha mtu na mazingira ya inje. Kwa jumla mzaro wa kutoka dirishani ni ishara ya muingiliano kati ya ndani na inje. Ukileta hewa, sauti na hisia zinazo badilisha hali ya chumba na nafsi ya mtu.

Nimawahi kuwa katika mahali pazuri na hisia za kuwa huko ni ngumu kusahaurika. Fikiria ukitembea kwenye mirima yenye upepo safi au anga lenye buru safi. Ambapo kira hatua inakupa mtazamo mpya wa maadharia uvutia. Nilihisi kama dunia imeturia hakuna haraka, hakuna kelele za mjini. Bari sauti za dege na harufu ya majani mabichi zikijaza hewa. Kukaa pare kurinipa amani ya ndani nikahisi kama mawazo yangu yote yamepangwa upia na moyo wangu umejaa shukurani. Nikama mahali pazuri hukufudisha kusikiriza kimia cha asiri na kukubuka kwamba maisha yana uzuri wake wa kawaida. Wakati huo nilihisi furaha ya kweri nikajua kwamba safari ya kutemberea maeneo mazuri si tu kuhusu kuona mandhari bari ni kuhusu kukusa nafsi yako na kukupa kubu kubu ambazo zitakaa nawe mirere hivyo kuwa katika mahali pazuri ni kama kupata pumzi mpya ya maisha. Na kila mara unapotazama nyuma unajikuta ukitabasamu kwa sababu ya uturivu na uzuri uriohisi.

Makosa, kazini ni sehemu ya kawaida ya maisha ya kilasiku, na jinsi mtu anavyoshugulikia ndio huonyesha ukomavu na ujuzi wa kitaaluma. Wakati kosa linapotokea, hatua ya kwanza ni kulikubali bila kujitetea kupita kiasi. Kwa sababu kukiri kosa, kuna jenga uaminifu na kuonyesha uwajibikaji. Ni muhimu kuchunguza chanzo cha kosa hilo kwa utulivu, hili kuelewa ilitokana na taarifa sahihi, haraka ya kazi au labda kutokuwa makini. Baada ya hapo unapaswa kuchukua hatua za kurekebisha hali haraka iwezekanavyo. Ukishirikiana na wenzako au wakubwa wako ili kuhakikisha matokeo ya kazi hayaharibiki zaidi. Makosa pia ni darasa kwa hivyo. Kila kosa linapaswa kuwacha funzo au namna ya kuboresha mbinu zako. Kuongeza umakini au kuimarisha mawasiliano kazini. Hata zaidi kushugulikia makosa kwa uwazi na heshima kuna jenga mazingira ya kazi yenye mshikamano ambapo kila mtu anajua kwamba makosa si mwisho wa dunia bali ni nafasi ya kujifunza na kukua kwa hivyo makosa kazini yanaposhughulikiwa kwa busara yanageuka kuwa ngazi ya kukupeleka kwenye kiwango kipya cha ufanisi na uelewa.

Rangi ni nayoipenda zaidi ni rangi ya blue kwa sababu kila mara ni napoiwaza na hisi utulivu na upana wa anga au bahari. Blue hunikubusha amani na upeposafi na mara nyingi huleta hisia ya matumaini na uwazi wa mawazo. Ni rangi inayoweza kutuliza akili na kuondoa msongo wa mawazo. Ikifanya mtu ajihisi kama yuko sehemu yenye utulivu na usalama. Pia blue huashiria uaminifu na udhabiti na kwa hivyo, kila mara ninapoiunganishi na maisha ya kila siku. Na hisi kama inanipa nguvu ya kuendelea bila hofu. Kuwa karibu na rangi hii ni kama kukubatiwa na anga lenye upole. Na inabaki kuwa kumbu kumbu ya kwamba dunia inauzuri wa asili unaoweza kutuliza moyo na kuupa furaha ya ndani.

Mimi huangaria baruwa pepe mara kadhaa kwa siku. Hasa asubuhi mara tu baada ya kuanza shughuli zangu ili kuhakikisha sija kosa ujumbe muhimu wa kazi au taarifa binafsi. Wakati wa mchana napenda kuangalia tena ili kujua kama kuna majibu mapya au mawasiliano yanao hitaji hatuwa ya haraka. Na mara nyingi jioni kabla ya kumaliza siku huangalia tena ili kufunga kazi zangu kwa utulivu. Kwa ujumla, huwa ni kama mara tatu hadi nne kwa siku lakini wakati mwingine nikihisi kuna jambo la dharura au matarajio makubwa naweza kufungua barua pepe mara nyingi zaidi. Hii imenisaidia kudumisha nidhamu bila kuwacha nyuma na pia kuepuka msongo wa mawazo wakusubiri ujumbe kwa muda mrefu.

Mimi huenda mahali pa ibada mara moja au mara mbili kwa wiki. Na kila safari huwa na maana ya kipekee kwangu. Kila ninapo kanyanga mlango wa ibada. Nahisi kama nimeingia katika sehemu ya utulivu ambapo mawazo yangu. Inapangwa upya na moyo wangu unapata pumziko. Kuna sauti za nyimbo za kiroho, zinazojaza hewa. Na zinanifanya nihisi kama nimeunganishwa na kitu kikubwa zaidi ya mimi mwenyewe. Wakati wa ibada ninapata nafasi ya kutafakari maisha yangu. Kushukuru kwa baraka nilizo nazo na pia kuomba nguvu za kushughulikia changamoto zinazojitokeza kila siku. Hapo ndipo ninapokumbuka kwamba imani si tu maneno, bali ni mwongozo wa maisha. Unaonisaidia kuishi kwa matumaini na upendo. Pia kukutana na watu wengine katika ibada hunipa hisia ya mshikamano na jamii. Kwa sababu tunashirikiana imani na tunajenga uhusiano wa kiroho pamoja. Baada ya ibada, ninapotoka nje nahisi kama nimebeba amani mpya na nguvu ya kuendelea na maisha kwa furaha na shukurani. Hivyo, kuenda mahali pa ibada kwangu ni zaidi ya desturi. Ni chanzo cha nguvu, amani na mwanga wa kiroho unaoniongoza kila siku.

Ndio, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu inanipa nafasi ya kupanga muda wangu kwa uhuru na kuzingatia majukumu bila usumbufu, wasafarindefu au kelele za ofisini. Ninapokua nyumbani na hisi utulivu zaidi, naweza kuanza siku mapema nikiwa na nguvu ni kitumia muda wa asubuhi kufanya kazi zinazo hitaji umakini mkubwa. Pia kufanya kazi nyumbani hunipa nafasi ya kuona mazingira ya nayo nifaa kama kusikiliza muziki wataratibu au kupumzika kidogo ni kihisi uchovu. Bila kuadhiri ratiba yangu hata hivyo. Ninajua pia changa motozake kwa sababu wakati mwingine nina hisi kuchanganya kazi na maisha ya binafsi. Lakini kwa kuweka mipaka na ratiba dhabiti naweza kudumisha uwiyano mzuri. Kila siku ninapofanya kazi nyumbani na hisi kama ninajenga nidhamu ya kipekee. Nikijifunza kujitegemea na kujibeba kwa uwajibikaji. Hii inanipa furaha kwa sababu siitu kwamba ninatimiza majukumu yangu. Bali pia na hisi nipo karibu na familia na maisha yangu binafsi. Nikihisi uwiyano kwa kweli kati ya kazi na utulivu wa nyumbani.

Mimi hupunguza matumizi ya prastiki kwa jia kathaa ambazo zimekuwa sehemu ya maisha yangu ya kira siku. Kwanza nilapojihusisha na ununuzi napenderea kubeba mfuko wa kitabaa au kikapu cha kudumu badala ya kutumia mifuko ya prastiki inayotupwa mara moja tu. Hii imenisaidia kupunguza taka na pia kunipa uhuru wa kutumia mfuko huo mara nyingi mbila hofu ya kuharibika haraka. Piri, ninapochagua bidhaa huwa naangaria zire ambazo zimepakiwa kwa jia rafiki kwa mazingira. Kama vile chupa za kioho au vifungashia vya karatasi kwa sababu najua prastiki ikitupwo huenderea kuchafua mazingira kwa mda mrefu. Pia nyubani nimezoea kutumia chupa za maji zinazojazwa tena badara ya kununua chupa ndogo ndogo za prastiki kila siku. Hii imenisaidia kupunguza taka na pia kuokoa gharama. Ninapokuwa na prastiki abazo siwezi kuepuka. Hua nazitenganisha na taka nyingine iri ziweze kurejerewa na kutumika tena badara ya kuishia kwenye dampu. Hatua hizi dogo zimekua na maana kubwa kwangu kwa sababu kira mara ninapofanya uamuzi wa kupuguza prastiki nahizi kama ninachangia kurida mazingira na kuwacha dunia safi kwa vizazi vijavyo. Ni kama jukumu ra kila mmoja wetu na mimi nimeamua kuribebwo kwa vitendo vidogo vinavyoweza kureta mabadiriko makubwa.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha zaidi ni mawasiriano ya ana kwa ana. Hasa katika mazingira yenye watu wengi au mijadara yenye mitazamo tofauti. Ingawa nina uwezo wa kuereza mawazo yangu kwa uwazi. Mara nyingine nahisi ninahitaji kuongeza ustadi wa kusikiriza kwa makini na kujibu kwa namna inavyojenga zaidi. Pia, nahisi ni muhimu kuimarisha ujuzi wa uongozi wa miradi. Kwa sababu unahitaji nidhamu, uwezo wa kupanga na kushirikiana na wengine kwa ufanisi. Zaidi ya hayo, napenda kuimarisha ujuzi wa ubunifu. Hasa katika kutafuta suruhisho mpya kwa changamoto za kila siku. Iri nisiwe tu ninategemea mbinu za kawaida bari pia niwe na mtazamo wa kipeke. Hii yote inanisaidia kukua binafsi na kitaaruma. Na kunipa nafasi ya kuenderea kuwa bora zaidi katika kila hatua ya maisha.

Mimi hukaa hadi karibu saa tano usiku, amara nyingi huu diyo muda ninautumia kutulia baada ya shuguri za mchana, wakati huwanahisi akiri yangu imetulia zaidi, anapenda kusoma vitabu kuadika mawazo yangu au kusikiriza muziki wa taratibu kabra ya kurara. Kuna wakati ninapokuwa na kazi au kujifunza kitu kipya, naweza kuchelewa kidogo zaidi lakini huwa na nidhamu ya kuhakikisha, sipitishi sana iri nisiharibu ratiba ya siku inayofuata. Kulala mapema hunisaidia kuamuka nikiwa na nguvu na kwanza siku kwa uturivu na umakini. Kwa hivyo hata kama ninavutiwa na kukaa usiku kucha huwa na jizuia ili kudumisha afya na uwiano wa maisha yangu. Kwangu, jioni ni muda wa kujipumzisha na kujiandaa kwa siku mpya. Na ndiyo maana napena kufunga usiku wangu kabla ya kuingia sana katikati ya usiku.

Wakati wa likizo, mimi hujistawisha kwa kuchanganya mapumziko na shughuli zinazo niweka huru kiakili na kimwili. Napenda kutumia muda wa asubuhi kutembea au kufanya mazoezi mepesi ili kuanza siku kwa nguvu na utulivu. Baadaye, huwa najipa nafasi ya kusoma vitabu au makala ambayo si ya kikazi, ili kuimarisha maarifa na pia kufurahia simulizi mpya. Mara nyingi napenda pia kusafiri au kutembea maeneo mapya kwa sababu hunipa mtazamo tofauti na hunifanya nihisi kama nimeunganishwa na ulimengu kwa ajili ya kipeke likizo pia ni muda wa kushirikiana na familia na marafiki. Kushiriki chakula, muziki na mazungumzo ya kina yanaojenga mushikamano. Jioni napenda kutulia nikisikiliza muziki au kuandika mawazo yangu. Nikihisi kama nimepata nafasi ya kujipiaisha hivyo, likizo kwangu si tu kupumzika bali nikujenga upya nguvu kuimarisha uhusiano na kupata msukumo wa kuanza tena maisha ya kila siku kwa furaha na uviana.

Ushauri ningetoa kwa mtu anayeanza kazi ni kuanza kwa kujenga nidhamu na uwajibikaji. Kwanza ni muhimu kufika kazini kwa wakati na kuonyesha bidii. Kwa sababu mwajiri na wenzako huona uaminifu wako kupitia mambo mandogo kama hayo. Pili jitahidi kujifunza kwa haraka na kuuliza maswali unapohisi huna uhakika. Kwa sababu hakuna mtu anayetarajia ujue kila kitu mara moja. Tatu, heshimu wenzako na ujenge mahusiano mazuri ya kikazi. Kwa sababu, kazi si tu majukumu binafsi bali pia ni ushirikiano wa timu. Nne, weka malengo binafsi ya ukuwaji. Ukitafuta kila siku kujifunza kitu kipya, kinachoweza kukuongeza dhamani. Mwisho usiogope makosa, yakitokea yakubali na ujifunze kutokana nayo. Kwa sababu, ndio ngazi ya kukua kitaaluma. Ukiwa na moyo wa kujifunza, nidhamu na heshima utaanza safari yako ya kikazi kwa msingi imara na matumaini makubwa.

Wakati ninapoanza kazi, huwa naanza kwa kupanga ratiba yangu ya siku ili kuhakikisha majukumu yote yako wazi na yamepangwo kwa mpagirio. Kwanza ninakagua barua pepe na taarifa muhimu ili kujua kama kuna mambo ya dharule yanayohitaji kushughurikiwa mara moja. Halafu ninachagua kazi zinazohitaji umakini mkubwa na nguvu nyingi kufanya mapema asubuhi. Kwa sababu akili, yangu huwa safi na yenye nguvu zaidi wakati huo. Pia napenda kuanza kwa kuandika orodha ya marego madogo ya siku hiyo. Hiri kira hatua nikiitimiza nihisi maendereo na motisha ya kuenderea. Kabra ya kuingia kikamilifu kwenye kazi, ninapumua kwa kina na kueka mawazo yangu sawa. Kwa sababu uturivu, wa mwanzo hunisaidia kudumisha umakini na kuepuka msongu wa mawazo. Hivyo kuanza kazi kwangu ni mchanganyiko wa maadarizi, nidhamu na mtazamo chanya unaonisaidia kwendesha siku kwa ufanisi.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema napenda kuanza siku nikiwa na nguvu na utulivu. Kwa sababu asubuhi akili yangu huwa safi ni yenye umakini zaidi. Wakati huo nahisi nina nafasi ya kupanga ratiba. Kushughulikia kazi ngumu na pia kufurahia utulivu wa mazingira kabla ya shughuli nyingi za mchana kuanza. Kuamka mapema kunanipa hisia ya udhibiti kwa siku na kunafanya kila jambo liende kwa mpangilio mzuri.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni yale yanaweyoweza kunisaidia kukuwa kitaaluma na pia binafsi. Kwanza kabisa napenda kupata mfunzo ya uongozi na usimamizo wa miradi. Hii ni kwa sababu uongozi si tu kuhusu kutoa maelekezo bali ni kujua namna ya kushirikiana na watu. Kuhamasisha timu na kuhakikisha kila mtu anahisi mchango wake ni muhimu. Mafunzo ya aina hii yakiongeza uwezo wangu wa kupanga kufuatilia malengo na kushughulikia changamoto kwa jia ya kimikakati. Pili ningependa kupata mafunzo ya mawasiliano ya kitaaluma. Mara nyingi kazi inahitaji kuwasiliana kwa uwazi na kwa heshima. Iwe ni kwa barua pepe mikutano au mawasiliano ya ana kwa ana. Mafunzo ya mawasiliano yangeimarisha uwezo wangu wa kueleza mawazo kwa ufasaha. Kusikiza kwa makini na kujenga uhusiano bora wa kikazi. Hii ni muhimu kwa sababu mawasiliano mazuri huondoa mikongano na kuongeza ushirikiano. Tatu mafunzo ya kiteknolojia na ujuzi wa kidijitali ni jambo ningependa sana. Dunia sasa inabadilika haraka na kila siku kuna zana mpya za kidijitali zinaweza kurahisisha kazi mafunzo ya kutumia programu za kisasa za kupanga kuchambua data au hata kujifunza misingi ya akili bandia na uslama wa mtandao yangenisaidia kuwa na ushindani na kuendana na mabadiliko ya teknoljia. Mwisho nikependa pia kupata mafunzo ya usimamizi, wa muda na ustawi, wa kisa ikolojia kazini mara nyingi shinikizo la kazi linaweza kuadhiri afya ya akili na mwili, mafunzo ya namna ya kupanga muda kupunguza msongo wa mawazo na kudumisha uwiano kati ya kazi na maisha binafsi yangehakikisha ninabaki na guvu na motisha ya kufanya kazi kwa ubora.

Mimi napenda kununuwa vitu hasa kupitia njia mbili. Dukani na mtandaoni. Kununuwa dukani hunipa nafasi ya kuona bidhaa moja kwa moja, kushika na kujua ubora wake kabla sijafanya uwamuzi. Hii na muhimu sana kwa vitu kama nguo, viatu au vyakula safi ambavyo na hitaji kuhakikisha vina ubora wajuu. Pia kununuwa dukani hunipa nafasi ya kuzungumuza nawauzaji, kupata ushauri na mara nyingine, kujadiliana bei. Jambo ambalo huongeza uhusiano wakijamii na kunifanya nijihisi karibu na jamii. Kwa upande mwingine, kununua mtandaoni kuna nivutia kwa sababu ya urahisi na uhuru. Napenda kutumia maduka ya mtandaoni yenye usalama na uaminifu. Kwa sababu hunirahisishia kupata bidhaa nyingi kwa haraka bila kulazimika kutoka nyumbani. Hii inanisaidia kuokoa muda na pia kunipa nafasa ya kulinganisha bei na ubora wa bidhaa kutoka kwa wauzaji tafauti mara nyingi napenda kununua vifaa vya kijiditali, vitabu au bidhaa ambazo. Si lazima nizione moja kwa moja kabla ya kununuwa.

Ndiyo, nimewahi kununua tikiti za matukio na uzoefu huo huo na radha ya kipekee kwa sababu tikiti sii karatazi tuu bari ni arama ya kuingia kwenye tukio maarumi. Kununua tikiti kunanifanya nihizi kama nimeweka ahadi ya kushiriki katika jabo ra kijamii au kitamaduni. Iwe ni tamasha na muziki, mechi ya mpira au hata maonyesho ya sanaa. Mara nyigi mchakato wa kununua tikiti hupatana na msisimuko unapachagua sahemu ya kukaa, unapoona tarahe ikikaribia na unapoanza kupanga namna ya kufika. Na kushiriki, katika ulimwengu wa sasa, tikiti nyingi hununuriwa mtadaoni na hii imereta urahisi mkubwa. Badara ya kusafiri hadi ofisi ya tikiti, unaeza tuu kutumia simu au kompyuta kuchagua tukio, kuripa kwa jia sarama. Na kupokea tikiti yako kwa barua pepe au program maarum. Tikiti za kijitari mara nyingi huja na QR code au barcode abazo ni rahisi kuonyesha mrangoni bira hofu ya kupoteza karatasi. Hata hivyo, bado kuna watu wanaopenda tikiti za karatasi kwa sababu zinabaki kama kubukubu za tukio wariohudhuria.